Ninapenda sana shati. Shati ni vazi ambalo ninapovaa ninaonekana nadhifu na mtu ambaye anastahili kushikilia nyadhifa mbalimbali katika kampuni. Ninafanya kazi ya ofisi.

Malengo zangu kuhusiana na kazi yangu inahusiana na mimi kukua zaidi na zaidi na kufikia katika upewa juu katika taluma yangu. Ninapenda kazi yangu ya kutua ushauri nasaha. Ni kazi ni nao uthamini zaidi na zaidi.

Nyama ninao penda zaidi ni nyama ya ngombe. Nyama ya ngombe huwa ni tamu sana. Ingawaje unapoikula kwa wingi inaweza kusababisha aina mbalimbali za marathi. Hivyo basi mimi huikula kwa kadiri.

Wakati wa msongo wa mawazo kazini, mimi hujaribu kujituliza roho. Wakati mwingine, mimi husikiza mziki na kutulia tuli kama maji ya mtungini. Baada ya muda mfupi, mimi hujikuta nimerudi katika hali yangu ya kawaida.

Mchezo ninao uenzi zaidi ni mchezo wakabumbu. Basi katika mchezo huo, kuna mchezaji mmoja ambae na muenzi sana. Na huyu ni mchezaji Ronaldo. Ronaldo anapo ingia uwanjani, huwa nina changamka sana.

Baada ya kukamilisha kazi yote kuu niliopewa na kurugenzi wangu, mimi huketi na kuandaa ripoti. Ripoti huo hua inaanzia yale yalio muhimu na kisha kufuata utaratibu unaofaa wa kuandika ripoti.

Chakula cha kigeni ambacho nimewahi kujaribu ni chakula aina cha pizza. Pizza ni chakula ambacho kimeanzia kule ugenini. Na kwa vile gharama yake ni kuu si wengi wanaweza kukimudu.

Mara nyingi napenda kusikiliza habari mtandaoni. Kwani muda wangu mwingi, mimi hutumia nikiwa mtandaoni ni kifanya utafiti. Wakati huo vile vile, mimi huweza kupata habari yanapo chipuka.

Mwezi wa mwaka ninaoupenda zaidi ni mwezi wa nne. Kwani mwezi huo, hua nina sherehekea wakati wa kuzaliwa kwangu. Ninapata fursa ya kualika marafiki na hata watu wa jamii na kujumuika kwa pamoja.

Ninapenda tunda aina la fenisi. Tunda hilo linamaji na sukari unavyotosha. Vile vile tunda hili linaweza likamimarisha mtu afya na kumfanya anenepe vizuri.

Ninacho kipenda zaidi kuhusu shirika langu ni sera zake. Sera zake ni sera ambazo zinadumisha utangamano, upendo na ushirikiano. Vile vile ni shirika ambalo linajenga mtu kibinafsi.

Uzoefu wangu wa kazini ambao umenifundisha zaidi ni uzoefu wa kuongoza wengine kazini. Katika kuongoza wengine, ninaweza nikawafahamu na hisia vyao. Hivyo basi, najua kuwashugulikia.

Mchezo wangu ni nao upenda katika olimpiki ni mchezo wariadha na kuruka vionzi. Mchezo huu unanikumbusha sana wakati mimi mwenyewe nilikua nikishiriki katika mchezo huo. Ni mchezo wakupendeza.

Nina uzoefu mkubwa sana ya uwasilisho. Katika kazi yangu, mimi hutumia tarakilishi, hasua programu aina ya PowerPoint kufanya uwasilisho. Nijambo ambalo nalihenzi sana.

Ndiyo, mimi hupenda chakula kitamu. Chakula kinacho tayarishwa katika mazingira safi. Kuna mpishi yule ambaye ana uheledi na uhodari wa upishi. Basi chakula hicho huwa ni tamu sana na kupendeza ajabu.

Study muhimu zaidi kazini mwangu ni study ya kufanya kazi bora na kwa uweledi unaotakikana. Wakati wa kufanya kazi, mtu wana paswa kujitolea muhanga na kufanya kazi kwa wezo wake.

Mafunzo ya kazi ambao umenisaidia zaidi ni mafunzo ya kuweza kufanya kazi pamoja na wenzangu. Mafunzo hayo yameniwezesha kufanya kila mmoja kati ya wale tunaofanya kazi nao na kuwapenda vizuri.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni ushauri wakufanya kazi kwa bidii. Wakati mwingine kazi huwa ningumu sana lakini cha muhimu ni kujibidisha kazini na kupata mapato kwanjia halali.

Kwa kawaida, mimi huhakikisha nimelala kwa masaa manane. Basi utafiti unaonyesha kuwa ni vyema mtu kupata takriban masaa manane za usingizi nyororo. Hivyo basi, yeye huwa na furaha na nguvu zaidi.

Ndiyo, mimi hupiga kura wakati wowote kuna uchaguzi. Ninatambua kwamba, mzalendo mwema ni yule anayepiga kura ili kuamua viongozi watakao waongoza katika kipindi hicho.

Kusubiri kwenye mstari ni jambo ambalo, siupendi kabisa, kwani mimi hua nimekosa subira. Wakati mwingine ni natamani sana, ningeweza kuvuka mtu mwingine na mwingine na mwingine, nika hudumi wa mwanzo.

Mfumo wa simu ambao naupendelea zaidi ni mfumo wa aina ya Nokia. Mfumo huu wa simu unavipengele mbalimbali ambavyo vinamwezesha anayetumia simu kujivunia simu yake kamili.

Ndiyo, nimewahi kwenda kwenye tamasha la muziki. Kuna wakati mmoja kulikuwa na mwanalingala mmoja anayeitwa Kofi Olomide. Alitembelea mkahawa mmoja kule Nairobi. Basi niliweza kutembelea tamasha hilo.

Pahali pazuri zaidi, ambapo nimewahi kusafiri, ni eneo lenye historia nyingi sana. Eneo hilo laitwa Ologosaile. Ologosaile, linaelezea sana chanzo cha binadamu, walipoanzia.

Tabia ya watu inayo nichukiza zaidi ni tabia ya masengenyo. Unapo msengenya mtu basi unamsema kwa ubaya. Mtu huyo anapo weza kujua ya kwamba unamsengenya, yeye huumia sana moyoni.

Ninaanza mradi mpya wa kazi kwa kulifahamu zaidi. Baada kulifahamu, ninaweza nikajua nikifaa kipi nitakitumia kulimudu. Vile vile, ninaweza nikafahamu ni ujuzi upi ninaohitaji.

Mimi hupanga kazi zangu kutokana na dharura ambazo zina husishwa na kazi hizo. Kuna kazi ambavyo hutakikana kwa tharura zaidi. Lakini pia kuna kazi ambavyo huwenda vika subiri. Mimi huanza na kazi ambavyo vina takikana kwa dharura nikamaliza na yale ambao vinafuatia hivyo hivyo.

Ndiyo ninapenda kukimbia. Mimi ninaujuzi kambambe katika mchezo wa mbio. Nimewahi kuwakilisha nchi yangu katika mchezo wa mbio na tukaibuka wa shindi. Jamo hilo hunifurahisha zaidi.

Ninaboresha michakato ya kazi kwa kuratibisha kila shughuli kwa njia muafaka zaidi. Ninapatia kila mtu kazi kwa kulingana na uwezo wake na kutaka kwake. Ninapofanya hivyo kazi huenda kwa haraka na hufanyika kwa njia ninaoupenda zaidi.

Ndio, ninapenda sana kupanda milima. Kupanda milima ni mbinu moja wapo za kufanya mtu azoe mazoezi na hivyo kuimarika kiafya. Kuimarika kiafya huepusha maradhi za kila aina.

Mimi husomea habari mtandaoni kwenye YouTube. YouTube huniwezesha kutazama runinga mbali mbali. Basi pale, mimi huweza kufahamu yanaotokea ulimwenguni kokote.

Nilipo kuwa mtoto, nilipenda sana kuenda mtoni kuogelea. Mchezo huo, niliupenda hasua nyakati za jioni. Mimi, pamoja na marafiki wangu wadogo kama mimi, tulikuwa tunapenda kuogelea sana.

Ninashuhugulikia muda wa mwishoo kwa kuangalia ni wapii nilitia dosari na kisha kurekebishaa. Muda huo ni muhimu sana maana ni muda unaozigatia ubora wa jambo nililokuwa nikifanya.

Zoeya gani nzuri nililo jenga? Zoeya nzuri nililo jenga kazini hasua ni kwamkua kila mfanyikazi muenzangu kila ni napo wasili kazini. Vile vile ninazungumza nao okuanjia bora zaidi wakujenga uhusiano za kudumu.